Mfereji wa TV ninaofuaata zaidi. Mfereji ule wa Mwana Sporti. Huwa naangalia kwenye TV la Citizen TV. Huwa inakuja kila jumatatu asubui. Huwa inatuletea ile michezo imetokea na ile michezo ita chezwa. Asanti sana.

Dio, mimi napenda hesabu sana. Kwanza nikiwa shule, ilikuwa mzuri kwenye mahesabu. Ninapokuwa kazini, huwa napenda kufanya hesabu kwa maana makaratazi. Mtu akiuliza hii, kuongeza hii, ni mimi nakuwa wa kwanza kuwaambia. Kwa hivyo, hiyo ndo ile somo langu naipenda zaidi hesabu.

Somo nilikuwa nazipenda zaidi, moja ni hesabu, ingine ni la geografia. Kwani geografia nilikuwa naipenda kwa sababu nilikuwa naona vile vitu zinatengenezwa, vile dunia hiko. Yaani somo tu nilikuwa limeingia tu kwa nero kabisa pamoja na hesabu.

Ndio huwa natumia teknolojia ya sauti. Sana sana wakati nataka kuongelesha watu wengi huwa natumia ile kipaza sauti ifikie watu. Kwani inasaindia watu hakuna haja ya kupiga makelele ama kuongea sana juu ya kupoteza sauti. Kwa hivo teknolojia ya sauti ndio nalitumia zaidi.

Kweli sisi sana tumezoea kutumia umeme. Umeme unapokatika mimi niko na vifaa zingine huwa nachaji kabla umeme kwenda. Kwa hivyo, ikienda huwa natumia zile vifaa zangu kupata mwangaza. Kwa hivyo, hata umeme ikienda sina wasiwasi sana.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Juzi nilikuwa kwenye tamasha inaituwa Akamba. Yenye huwa tunaimba ngoma za kibenga za kabila za wakamba. Pia kukitokea Tamasha Kidogo huku mtaani huwa naenda huko. Kwani ni hali moja ya kujifurahisha na kuwa kwenye mazoezi pia asanti.